Nini kinachokupa motisha kazini Ninaweza sema ni upendo wa jambo ambalo ninafanya Kumaanisha mimi napenda kazi yangu na ninapofanya hiyo kazi kazi yenyewe inanipa motisha kwa sababu napenda kazi ninayofanya ni kazi inayonifaulu na inanifaidi na ina pia nipa amani ya moyo na ya akili naam.

Unapendelea suruali ama sketi? Mi napendelea suruali kwa sababu pia wakati kuna baridi, suruali inazuia mtu kusikia baridi kwa miguu ama kwa mwili. hAlafu pia suruali ni vigumu ipeperushwe na upepo ukilinganisha na sketi. Sketi kukiweza kuwa na upepo sana ama baridi mingi inaweza ipeperushwe na upepo. Lakini ukivaa suruali nivigumu sana ipeperushwe na upepo. Sababu nyingine ninapenda suruali. Ukivaa unahisi umetulia mawazo yametulia.

Timu gani ya mchezo unafuata? Haa, ninaeneza sema mii napenda mchezo wa basketball, na timu ninayofuata kwa sasa ni timu inayoitwa Lakers. Timu hii ikona wachezaji kama Lebron James, na wachezaji hawa ndio wamefanya timu hii ikawa kwa kiwango ilichofika kwa sasa. Ni moja ya timu ambayo inajulikana na inajulikana kuwa wabora katika mchezaji wa basketball.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa siku.wa kila asubui. Ni napoamka, mimi huamka kitu saamoja asubui. Natayarisha kiamshakinywa. Baada ya kiamshakinywa, nangia bafu bafu na oga. Narudi katika chumba changu cha malazi na badilisha nguo alafu naenda kazini. Kutoka hapo nafanya kazi, alafu narudi nyumbani usiku.

Unapenda kuvaa nguo za aina gani? Napenda kuvaa nguo kama surwali, na shati, na sweta, jacket. Napendakuvaa nguo kama hizo. Kwa mara moja moja, naweza vaa sketi ama rinda.

Unatumia njia gani ya usafiri kila siku? Naam, naweza sema natumia hizi magari ya barabara kumaanisha kitu kama basi. Basi ama matatu. hIyo ndio njia yangu ama namna yangu ya usafiri kila siku. Naam.

Je umewahi fanya kazi ya kujitolea naam nimefanya kazi ya kujitolea mara kadhaa. Kwa mara ya kwanza niliyofanya kazi ya kujitolea nilikua katika chuo cha upili na nilikua katika mwendo wa St. John Ambulance. Na hapo tulikuwa tunasaidia wanafunzi na kuwapa first aid ama faida ya kwanza baada kabla ya kumpeleka hospitali. Nama kwa mara ya pili nilivyofanya kazi ya kujitolea ni ninapofunza wanafunzi wangu katika kanisa yetu. Kumaanisha mimi ni mwalimu wa wanafunzi katika kanisa.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Haa, ninaweza sema kwa mara mingi, mara nyingi, mimi hujitazamia runinga ama niko mtandaoni naaangalia video ama picha watu wanaweza kuwa wameeka mtandaoni. Lakini kwa mara mingi mimi huku huwa nikitazamia runinga ama nafuatilia sinema fulani. Naam.

Mwezi gani? Mwezi gani wa mwaka unaopenda zaidi? Ninaweza sema napenda mwezi wa Disemba kwa sababu ni mwezi ambao unaweza kutulia akili, unatuliza akili na mwili. Pia ni mwezi ambao kuna sherehe nyingi, sherehe iko kwa wingi. Kwa hivyo mwezi wa Disemba ni mwezi ambao umetulia na pia unakusaidia kutuliza mawazo na mwili. Kwa hivyo mwezi wa disemba ndio mwezi ninaopenda zaidi.

Je, umewahi kuona bahari? Naam, nimewahi kuona bahari, bahari ya Indian Ocean bahari ya Indian Ocean. Nimeenda Mombasa kwa Mara kadhaa kwa hivo nimeweza kuona bahari na nimeweza kuogelea katika bahari.

Niambie hadithi kuhusu mji wako wakuzaliwa. Nilizaliwa katika jiji kuu la Nairobi. Kitu ambacho ni cha muhimu kuhusu jiji la Nairobi. Nikuwa Nairobi ni jiji kuu la nchi yetu. Alafu pia nilizaliwa katika mji wa Nairobi. Labda unaweza kushiriki vitu vya kuvutia huko. Aha, vitu vya kuvutia ni labda kuna parks, kuna viwanja vya ndege. Kuna pia, kuna pia hoteli katha wa katha na pia kuna mahali kama KICC ambapo unaweza enda kutembea na kujua na pia kama archives ama museum, unaweza kujua kuhusu historia ya nchi yetu ya Kenya.

Jee, umewahi kulimaa? La hasha, mimi sijawahi kulima. Nime Nimepelekea wakulima maji, lakini mimi sijawahi kulima. Kwa sababu kwetu hakuna haturuhusiwi wanawake hawaruhusiwi kufanya iyo kazi ama kuenda kulima shambani.

Je umewahi kufanya yoga ehe la hasha sijawahi kufanya yoga lakini inakuwanga na matumaini kuwa kuna wakati nitaweza kufanya yoga Kwa sasa bado sijawahi kufanya yoga lakini natarajia kwa muda unaokuja ama wakati unaokuja naweza kufanya yoga.